Nahimiza ushirikiano katika timu kuhakikisha kwamba na hakikisha watu wanawasiliana, wanaelewana. Wanapo wasiliana na mawasiliano yanapo boreshwa. Basi ushirikiano unakua rahisi maanake kila mtu ambaye yupo katika timu hiyo. Anajua kwamba ni kitu kipi kinafanya kufanywa wakati gani. Vitu vipi ambavyo tunalenga, kumaliza, kufikia mwisho wa siku. Malengo yapi ambayo tuko nayo. Ili kuweza kuyafikia. Kwa hivyo mtashirikiana vipi?, mtashirikiana kama, mnajua kwamba mpango ni upi na mnawasiliana, mnaelewana, maanake kunapokuwa na mgogoro kidogo hiyo ina kuatatizo. Kwa hivyo kuhimiza kwangu kwa ushirikiano, ni kuhakikisha kwamba kuna mawasiliano safi, mawasiliano ya uwazi. Ambapo kila mtu anaelewa kipi kinafaa kufanywa wakati gani na kila mtu anafahamu jukumu lake ni lipi katika kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ambayo tumeyaweka.

Mimi napenda paka zaidi, kwa sababu nahisi kwamba paka ni mnyama mwenye upole, ni mnyama ambaye ni mtulivu, hapigi kelele sana, si rahisi akubwekee kwa sababu hakujui we ni mgeni. Halafu pia, maumbile yake ni yakupendeza, macho yake yanavutia, anavyotembea, unaona tu ni mnyama mzuri, ambaye ameumbwa vizuri kabisa. Kando na hayo, anakaa mnyama mwenye upole, ambaye ukimwona, unatamani umbebe, umpatie chakula, umshumu, umuoshe. Lakini upande mwingine mbwa, kidogo mi mbwa wanishtua. Manake mara si moja nimetembelea rafiki zangu na tukifika kule mbwa hakujui anaanza kukubwekea karibu wa akuume, anakubwekea na sauti ya juu hali ambayo inanishtua zaidi. Kwa hivyo mimi mbwa na mwogopa hadi leo na hata nikienda kutembelea mtu na nisikie mbwa ako nje namwambia siingii paka umfunge mbwa kwanza. Manake mbwa mimi na waogopa sana sana. Lakini paka kupande mwingine simwogopi. Ni mnyama mpole ambaye anajua kubembeleza akitaka kitu anakupa pasa papasa unajua kwamba anataka chakula.Kwa hivyo paka ni mnyama ambaye nampenda zaidi.

Chakula cha jadi ninacho penda zaidi ni chakula ambacho kinajulikana kama matoke. Ni chakula ambacho huwa tunakila kule ninakotoka kijijini katika county ya Tanariva. Huwa jamii ya wapokomo huwa tunakula matoke. Matoke ni nini? Matoke ni ndizi. Ndizi zile mbichi ambazo watu wanachukua, wanakata kata, wanapika. Kwa hivyo chakula kinapikuwa hivi, unachukua ndizi mbichi, unatoa maganda, unakata kata. Alafu unakaanga kitungu, una ingiza hoho yako pale, una ingiza viyungo, ambavyo unapenda, ukimaliza unatia majikidogo, alafu unayeka ndizi zako, unakoroga. Alafu unafunika, unangoja ndizi ziive. Ndizi zikuwa zinakaribia kuiva, unachukua samaki. Lakini huyo samaki ni samaki wa mtoni na unamtoa miba, unachukua tuili nyama ya samaki ambu haina miba, unangiza ndani ya hizo ndizi. Alafu unakoroga pamoja, alafu unakula. Uwa maranyingi, tunakula na chai. Bila shaka ni chakula cha jadi ambacho, sikumbuki maramwisho nilikila. Lakini kila nnapokuenda kijijini, ni lazima twende shambani, tung'oe ndizi kwenye mgomba, tupike. Ili kujikumbusha tu enzi zile miaka ya kitambo. Jinsi tulivokuwa tunakula chakula hicho chajadi.

Napenda sana kununua mkate. Kusema kweli mkate ndicho chakula mbacho kinaliwa na watu wengi, hapa nchini kenya kila asubui kama chakula cha asubuhi. Kwa hivo, nakwenda dukani, nunua mkate, ambao baadaye nitaupaka siagi, alafu nitakunywa na chai. Alafu pia ni lazima ninunue mkate karibu kila siku, kwa sababu mtoto wangu anakula mkate na chai kila asubuhi kabla kuelekea shuleni. Kwa hivo, nahakisha kwamba nunua mkate, Kila unapoisha naelekea dukani kwenda kununua mkate ili nihakikishe kwamba ndani ya nyumba tupo na chakula cha asubuhi Mara ingine huwa si mkate peke yake, tunaongezea mayai, tunaongezea avakado Mara ingine tunaongezea mandazi Pia tu kadha wakadha, lakini mkate ni lazima uwepo alafu pia mkate, hatununui mkate tu hivi hivi Kuna kampuni kadha wakadha ambazo huwa, tunapenda tu kununua ni kampuni moja ya mkate, tunaona mkate wao umeekwa vizuri ni mgumu vizuri Unaweza kuchomwa ukitaka Unaweza kukula jinsi ulivyo kitaka Yaani kuna aina tofauti ya kuula mkate huo Kwa hivo huwa tunachagua mkate wetu ambao tunaupenda na tunaununua kila siku Kwa ajili ya chakula cha asubuhi.

Neno siri naliweka salama kwa kuhakikisha kwamba siliandiki kwanza ndani ya simu. Manake unapoliandika malipopote ndani ya simu na simu yako inapoibiwa, basi kila mtu atajua neno lako la siri na huwenda akounti zako zikadukuliwa na akounti tofauti kama nipesa zikaibwa. Mambo mengi ya neza kafanyika. Kwa hivyo ni vizuri kueka neno siri mahali kwa karatasi na uweke ndani ya nyumba. Lakini kusema kweli neno siri ambalo mimi naeka, neno ambalo siwezi sahau, neno ambalo nitakumbuka, na kwa sababu imeka neno rahisi na liifadhi ndani ya akili yangu. Kwa hivyo ndani ya akili yangu, ndo nimeka neno siri langu, ndo nikisahau, nakachini, najikumbusha, najiambia, niliandika nini. Kwa ivo, naeka nenosiri ambalo ni rahisi, ambalo ni rahisi kukumbuka kulingana na mimi. Sio rahisi kwako, lakini ni rahisi na mimi kwa sababu najua ni nini ambacho ni meka, ambacho si rahisi mtu kudukua. Kitu kingine ni kwamba kama najua nitasahau, nitaandika kwa kitabu maalum na nitaficha mahali ndani ya nyumba. Ama kwa karatasi maalum na nitaficha sehemu fulani ndani ya nyumba. Hili ninapo sahau naenda tu na chukua hiyo garatasi ama kitabu na funguwa na napata nenolangu la siri.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuona ni mandhari ambayo niliyashuhudia nilipoelekea katika kaunti ya Nakuru eneo la Naivasha ili kuzuru ziwa Naivasha. Na kusema kweli ni baadhi ya sehemu ambazo nimezuru na nikabaki kinywa wazi. Maanake mandhari yalikuwa ya kupendeza. Kulikuwa kimya, kumetulia, miti inapepea, unasikia tu upepo. Ukiangalia ziwa, ziwa limetulia. Unajua ukienda baharini huwa kuna mawimbi. Maji yanakuja alafu yanarejea nyuma na yanakuja na mawimbi yakisonga mbele. Lakini ziwa kwa upande mwingine ni sehemu tulivu. Maji yametulia, kando yake unuona ndege wengine wanatembea kwenye mchanga wengine wanapaa angani, wanapepea wakiimba nyimbo zao tofauti tofauti kusema kweli nilifurahia sana kukuwa hapo, akili yangu ilitulizwa, moyo wangu ulitulia, niliburudika na niliskia kwamba angalau akili yangu imefunguka, mawazo yamepungua, palikuwa pahali pazuri sana. Kwa hivyo kama mtu anataka kuenda kutuliza akili basi, ni vizuri kutembelea ziwa Naivasha. Kumbuka kwamba pale kuna hoteli za kifahari ambapo pia unaweza kupumzika na upate mlo mzuri.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni sehemu ambayo inapatikana katika kaunti ya kilifi mji wa malindi eneo la Gede na eneo hilo linajulikana kama Gede Ruins. Ni eleo ambalo kuna historia pale ambayo ililetwa na wale watu wa jamii ya kiswahili ama tutawaita waswahili. Hawa watu basi, waliishi hapo kwa miaka mingi na kuondoka kwao basi wameacha majumba ambayo walikuwa wanaishi Kwa hivyo tunapata fursa ya kuona jinsi watu wale wajadi walikuwa wanaishi Kuna vitu katha wakatha hapo ndani ambayo utaona inaonyesha tuileta maduni na ile mambo ya kihistoria ile yakale jinsi watu hao walivoishi Gede ruins ni mahali ambapo nimepaona kwenye vitabu, nimepaona kwenye picha Pengine mara nyingine kidogo kidogo kwenye video, lakini sija pata fursa ya kwenda binafsi, kwenda kujionea sehemu hiyo. Kwa hivyo, ninapopata fursa basi, mahali ambapo pakihistoria ambapo ningependa kutembelea ni mahala hapo. Niweze kuona tu, jamii hii ya waswahili, walikuwa wanaishi vipi, nyumba zao zi likuwa zinajengwa vipi, na vitu vingine hivyo.

Najenga usiano kwa kueka mikutano ambayo, kwa pamoja, tunapata fursa ya kufahamiana, tunapata fursa ya kujua nani anapenda kitu kipi na nani apendi kitu hiki, tunapata fursa ya kufahamiana, watu wanapukua na furaha, watu napukua na hasira. Kwa hivyo mikutano hii, si mikutano tu wambayo inafanyo hivi hivi, bali ni mikutano wambayo inasaidia, wafanyi kazi, kufahamiana na kujenga uhusiano. Manake uhusiano hauta jengwa kama watu hawajuwani, uhusiano hawezi kujengwa kama mtu anengia nafanya kazi yake na anaondoka anakuenda zake. Kwevo hili mikutano ambo winafanyo angalau katikati ya muaka, mara nyingine mwishoni muamuaka, inasaidia sana manake mikutano hiyo watu wanacheza pamoja, wanacheka pamoja, wanakula pamoja, wanakunyo pia pamoja, na kupitia hilo basi wanafahamiana, na wanajenga urafiki, na kujenga uhusiano. Na unapukua na usiano muema baina wafanyi kazi basi, kazi itafanyika bila shaka. Kila kitu kitakuenda sawa, malengu ambayo naeka yatatendeka na kutakuwa na ushirikiano wa hali ya juu.

Ningependa kutembelea mji wa pahari unopatikana katika taifa la ufaransa bila shaka ni mji ambao unapendeza. Ni mji ambao unaminika kuwa mji wa mapenzi maanake wapendao wengi uwelekea pale kwanza chini ya lile jengo reefu ambalo uwa linawaka na linapendeza sana. Kusema kweli nisehemu ambao nimeiona katika filamu katika picha lakini sijawe kufika. Kwa hivyo, ndoto utakapotimia basi, ningetaka sana kutembelea mji huo na nisiutembele peke yangu, ni utembele mimi na mpenzi wangu maanake, kama unavyojua kwamba, pakri ni mji ambao ni wa wapendanao kwa hivo ukienda na mpenzi wako basi, itakua vizuri hata zaidi maanake, mtaburudika pamoja, mtaweza kueka kumbu kumbu, ambazo nizakufurahia pamoja Kwa hivo mji huo, ningependa kuutembelea sana niweze kuona na nieze kukaa ata kama nisiku mbili tatu, nieze kusikia tu jinsi watu wanavohisi, wanapokuwa katika mjihuo wapahari ufaransa.

Mimi huwa nafanya mazoezi ya kutembea kila asubuhi. Kwa hivyo kila subuhi nafanya mazoezi ndani ya nyumba yangu. Unajua nafanya nini? Nachukua runinga pale naiwasha, naenda kwa mtandaowa YouTube, na naeka pale. Mazoezi ya kutembea. Na naeka mazoezi haya ambayo yanadumu kwa takriban kama dakika kumi na tano ama nusu saa hivi. Na natembea, natembea, natembea, nafanya mazoezi, natembea, Mara nyingine narukaruka, mara nyingine natembea tena, kuruka hivyo katika kusaidia tu kueza kufanya mwili wangu uwe mzuri zaidi ukue mwepesi misuli iachane. Halafu nafanya mazoezi za kutembea angalau kila siku, manake inasaidia sana mwili wangu na nafanya mazoezi hayo mwendo wa asubuhi. Na nikifanya mazoezi hayo, napotamatisha mazoezi, bila shaka huwa najisikia mwepesi, nasikia misuli imeachana, najisikia vizuri kabisa. Na kama ulikuwa na mambo yote katika mawazo yako, yote yanapotea. Kwa hivyo ni vizuri kufanya mazoezi hayo, yanasaidia na mara nyingine namalizia mazoezi yangu ya kutembea nafanya yoga. Hiyo yoga inanisaidia kutuliza akili, kunyoosha misuli na najihisi vizuri zaidi.

Napenda sana kufanya kazi na wengine, manake na amini kwamba unapofanya kazi na wengine unarahisisha mambo, na unapofanya kazi na wengine bila shaka mtamaliza kazi, mtaifani kisha haraka, na itaenda pahali ambapo inapaswa kuenda, kama ni hewani amba ina paswa kuenda kwa mkubwa, aweze kuenda kuchunguza. Lakini ukifanya jambo pekee yako, basi utakuwa pole pole na hautaweza kuyafikia mengi zaidi ambayo ulilenga kuyafikia. Ikilinganishwa kama ungejumuika na wenzako ama ungewashirikisha wenzako ilimueze kufanya hiyo kazi kwa pamoja. Halafu kitu kingine mnapofanya kwa pamoja, mnaposhirikiana kuifanya kazi mkiwa wengi, basi kama kunakua na makosa, kama we hukuyaona, basi mwenzako atayaona na aki yaona bila shaka atakuja kukuzungumzisha na uweke juhudi za kurekebisha. Kwa hivo, mkifanya kazi mkiwa pamoja, mkifanya kazi kwa ushirikiano, ile uwezekano wakua na makosa katika kazi hiyo basi ukochini sana. Manake huwa yale makosa yanagunduliwa mapema na yanatatuliwa kwa muda ufaao. Kwa hivo, mimi napendelea zaidi kufanya kazi na wengine.

Chakula nina chopenda zaidi, msimu huu ni pilau. Kusema kweli pilau ni chakula cha tamaduni ya waswahili kule nakotoka. Manake ni melelewa malindi katika kaunti ya kilifi na kuna waswahili wengi na watu wa asili ya kiarabu ambao wanapenda sana kupika chakula hicho. Na katika wakati wa kuishi nao, pia sisi tulipata fursa ya kujifunza kupika pilau. Mimi binafsi najua kupika pilau na kusema kweli ni chakula ambacho nakipenda. Na nichakula kitamu sana. Na nichakula kitamu kama utanunua mchele ambao unafaa na pia utanunua dawa ya pilau ambayo inafaa na viungo vyote ambavyo vinafaa.

Kumbu kumbu nzuri ambayo ni nayo kutoka ututoni, ni ile kumbu kumbu ya kusafiri na mamangu. Na kumbuka kwamba nilikuwa mdogo na mamangu alikuwa anapata fursa ya kusafiri katika sahemu tofauti kwa ajili ya kazi. Kwa hivu anapo safiri na kwa sababu nilikuwa mdogo, ilikuwa lazima ni safiri nae. Kwa hivyo nilipata fursa ya kusafiri, ya kueza kuona miji mipia, ya kueza kuona vitu vipya ambavo sijawahi kuona. Manake tulikuwa tunaishi kijijini. Kwa hivyo alikuwa akipata fursa ya kuelekea mjini, alikuwa na ambatana nami. Na kupitia kwa fursa hii, basi nilipata fursa ya kujionea mengi, kuhudhuria mengi. Kwa mfano, alikuwa na hudhuria hafla za harusi, akiwa ame andamana nami. Na tulikuja hadi jijini Nairobi, kumbuka kwamba nilikuwa wakati huo sija kanyaga jijihili. Lakini, kutokana na hafla hio ya sherehe basi, nili ambatana na mamangu mzazi, aMbaye anileta mpaka huku, nikaweza kushuhudia harusi, nikaweza kula mapocho pocho na vinywaji vitamu Kwa hivo ni kumbu kumbu ambazo huwa zinani furahisha sana Manake nilipata fursa ya kutembea sana na mamangu mzazi mbali nipatia fursa ya kujionea mengi na kuweza kushuhudia mengi Nakumbuka kwamba vitu hivyo vyote nilivieka katika kumbu kumbu yangu ambayo ni baadi kumbu kumbu nzuri zangu za ututoni Kwa hivyo, hata mimi hivi sasa, ninapopata fursa ya kuenda mahali kwa sherehe, kuenda mahali ambapo ukuna marafiki zangu na kuna vitu vizuri, kuna mandhari ya kupendeza. Huwa na ambatana na mtoto wangu nae, aweze kupata kumbuku hizi ambazo ataziweka katika akili yake na atazi kumbuka wakati akiwa mkubwa.

Changamoto ambazo zipo kazini, ambazo nazishuhudia hivi sasa, ni hali ya ukosefu wa vifaa muhimu ambavyo vinatusaidia sisi kutekeleza wajibu wetu. Manake mara nyingi, ndani ya chumba cha habari, wanahabari ni wengi na kusema kweli vifaa vya kamera ambavyo vifaa vetu vya kazi na mikrofoni, huwa havitoshi kila mtu. Unapata kwamba ni lazima tutumie pamoja, ni lazima tushirikiane tutumie pamoja. Lakini ingekuwa inawezekana, kungekua na hivyo vifaa mbavyo vipo kwa wengi basi, kila mtu angeweza kutekeleza mwajibu wake kwa muda ufaao. Kitu kingine ambacho tunasumbuka nacho ni magari. Magari sio mengi, kwa hivyo na sisi wafanyikazi, tuko wengi sana. Sasa unapata kwamba pengine nahitaji gari, nielekee katika mkutano fulani, pengine nahitaji gari, nielekee katika mji fulani, ambapo kuna taarifa inatendeka, na unapata kwamba gari ni chache. Kwa hivyo inabidi mwingine aende, mwingine abaki ama mwingine asubiri kuona kwamba je atatafuta taksi na katika hiyo juhudi ya kutafuta taksi basi unachelewa sana kufika katika sehemu ambayo unataka kwenda. Kwa hivyo uhaba wa vifaa muhimu vya kusaidia kutekeleza ule wajibu ambao tupo nao basi ni moja wapo ya changamoto ambazo tunakutana nazo tunapukua kazini.

Nalinda faraga yangu kwa kakisha kwamba si chapishi kila kitu katika mitandao ya kijamii. Manake maranyingi kuna watu ambao wanachapisha kila kitu cha maisha yao. Kila sekunde, kila dakika ya maisha yao. Na upande wangu mimi siweki kila kitu. Huanachagua kitu ambacho nitekea katika mitandao. Na siweki kila wakati. Na maranyingi kwa mfano kama nipo sehemu fulani, siweki picha ya kuonyesha kwamba nipo sehemu fulani wakati huo na subiri kwanza. Ninapo ondoka, napoelekea nyumbani na ninapo fika nyumbani Ndipo naweka picha hile Nikisema kwamba nipo katika mkahawaflani Najiburudisha na kitu fulani Lakini ukweli ni kwamba Sipo hapo nilisha ondoka kitu kingine ambacho kinasaidia Kweka faraga yangu ni siweki picha za wapendwa wangu Siweki picha za mpenzi wangu Sitaki mtu ajue kwamba mpenzi wangu ni nani Maanake aona ni faraga yangu Si lazima Siweki picha za familia yangu kama baba mzazi, mama mzazi, dada zangu, kaka zangu Maaake sio ni haja ya watu kujua kwamba ni ndugu zangu Naeka tu pisha mara moja moja Lakini mara nyingi na linda faraga yao na kutokana na ajira yangu mimi ni mtu ambaye ni mtu ambaye nipo kwa uma ni mtu ambaye kazi yangu, watu wengi ananijua Kwa ivo sio kila kitu ambacho naeka faraga Kuna vitu zengine naeka faraga na vingine kidogo tu Dona eka katika mtandao wa kijamii Ndiyo watu waeze kuona.

Ndiyo, nafwatilia sana matokeo ya kima taifa. Manake, ni vizuri kama wanahabari kujua yale ambayo yanajiri nchini kwako na vile vile katika mataifa mengine ulimwenguni. Jambo ambalo nalifwatilia kwa ukaribu hivi sasa, ukiangalia hali ambayo inazidi kushuhudiwa kule Venezuela, na pia ukifwatilia kutekwa nyara kwa raisi wao, kumbuka kwamba raisi wa marekani Donald Trump ndiye, alisimamia mchakato mzima wa kutekwa nyara kwa raisi huyo, na kumtoa katika nchi hile na kumsafirisha kwa ndege hadi marekani ambapo anatarajiwa kupelekwa mahakamani, ili hawezi kujibu mashtaka ambayo na mkumba. Kuna mashtaka kadha wa kadha ikiwemo tishio la ugaidi mauwaji na madawa ya kulevya, madawa za kulevya. Kwa hivyo ni mambo ambayo naya fwatilia yakiniacha kinywa wazi yanayojiri katika sehemu utofauti za nchi. Kando na hayo, ukiangalia hali ya Iran kumekua kukishuhudiwa vita, kumekua na mashambulizi, pia katika nchi zengine kumekuwa kukishuhudiwa maandamano, na unapata kwamba wakaazi, wanalalamikia unyanyasaji na mauwaji ya kiholela kutoka kwa wanajeshi, ama maafisa wa polisi. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo huwa nafwatilia tu mtandaoni. Kuweza kujuwa duniani, kunani, kunajiri nini. Kwa hivyo ni vizuri tu kufahamu yale ambayo yanatokea katika ulimwengu. Sio lazima ufwatilie ya nchini kwenu pekeake.

Namu, ndiyo, nimuwai kufuga mnyama. Miaka ya kitambo tulipukua tunaishi kule nyumbani kijijini, tulikuwa tunafuga mbwa. Na tulikuwa tunafuga mbwa kwa minajili yake kutuletea usalama. Kwa sababu, kwa kuna wanyama wa mwituni ya mbao wana tusumbua. Na pia, kutulinda tu na watu wa mbao wanalenga aitha kutuibia ama kweza kutumiza kwanjia moja ama nyingine. Kwevo tulikuwa tunafuga mbwa. Na bila shaka kupitia ufugaji uhu wa mbwa niliogopa mbwa sana, manaki ya mbwa huwa ni wakali, mbwa huwa nabweka, ukicheza waneza kukuumu, kijaribu kuingia sehemu amba usio kuenu bila ruhosa. Kwa hivu nilifuga uyo mbwa kwa kisha kwamba anakula chakula, mara nyingine kwa kisha kwamba ameoga na kusema kweli hili si rahisi, inaugopesha lakini ukipata kwamba mbwa anasaidia kwanja moja ama nyingine Huna budi hila kwa kisha kwamba umimlinda amekula, kuna malipa kulala, kama anahitaji kuoga na oga kama wale wadogu, wale wamanyoya wale, wanaitua chiwawa Halafu kuna wale mbwa wakawaida wale wakubwa mbao huwa wana leta ulinzi. Kwa hivyo ndiyo nimewai kufuga mnyama mbwa.

Ndoto yangu kubwa kabisa ni kuwa mwanahabari. Siyo katika chumba cha habari ama runinga hapa nchini pekee, bali kuwa mwanahabari katika chumba habari cha kimataifa. Kwa mfano, katika idhaa ya kiswahili ya BBC, kuna sauti ya Amerika VOA, kuna Duchoveli ambayo ni DW, hivyo vyote ni vyombo vya habari ambavyo ni vya kimataifa ambao vinapatikana hapa nchini Kenya. Na kusema kweli, ningetaka sana kupata fursa ya kuweza kuripotia matukio ya kimataifa na usibu bara la Afrika na vile vile ulimwengu mzima. Hivi sasa nafanya kazi katika kituo cha hapa nchini na naangazia yanayojiri humu nchini, katika kaunti mbalimbali, kuangazia maslahi ya wananchi wa Kenya, lakini ndoto yangu kubwa ni kupata fursa ya kuangazia na usibu bara la Afrika na vile vile ulimwengu mzima. Kwa hivyo, nitasubiri, naendelea kupiga kazi, nendelea kujitolea, kufanya kazi kwa moyo mmoja, nikifanya kazi yangu vizuri, kujiboresha kila uchao, ili niweze kwafikia ndoto yangu siku moja ya kuwa mtangazaji katika idhaa ya kimataifa. Nazungumzia aidha BBC Swahili, South America, VOA ama DW.

Kila subuhi ninapoamka naanza kwanza kwa kupiga mswaki na kuosha uso wangu, ndo niweze kufunguka macho. Manake huwa mara nyingi nikona usingizi, manake nimerauka asubuhi. Manake huwa narauka asubuhi ili nipate fursa ya kumuandaa mtoto wangu kumpeleka kwa basi aende shuleni. Kwa hivo ndipo niweze kufanikisha hilo ni lazima nirauke. Kwa hivo naamka saa kumi na mbili asubuhi napiga mswaki naosha uso. Nikimaliza naanza shughuli za siku kama vile kuandaa chakula cha asubuhi nazungumzia kupika chai, kuchukua mkate kuupaka siagi, kuangazia sare za shule za mtoto kama ziko sawa, kama zimekunjika nipige pasi kidogo, alafu nimwoshe, nimwandae, nimvishe sare zake za shule na anywe chai, ndio nitoke nimsindikize paka barabarani, akije achukuliwe na basi aelekee shuleni. Kwaivo haya ndiyo mambo ambayo nayafanya kila asubuhi ili kujiandaa mimi binafsi na kumuandaa mwanangu aende shuleni. Kwaivo kitu cha kwanza kama nilivosema ni kuamka, kupiga mswaki na kuosha uso. Hicho ndicho kitu cha kwanza zaidi ambacho nafanya kila asubuhi.

Napenda sana kunywa chai. Na chai ni kinyuaji ambacho huwa ni kitamu ambacho kinatoma matumbo vizuri. Asa kama kuna baridi na unajaribu kutafuta joto kwenye mwili wako. Kwa hivyo unapukunywa chai bila shaka unahisi vizuri. Na si sana kahawa, si sana juisi, chai. Chai ambayo imewekwa majani, alafu iweke tangawizi, iweke mdalasini, na viungo vingine vizuri ambavyo watunaeka kwa chai, alafu basi tunakunwa. Na chai hiyo mara nyingi tunainwa wakati wa asubuhi. Maanake wakati wa asubuhi, ndipo huwa kuna baridi na unajaribu kutafuta joto joto. Alineleza kinywaji hiki ni wazazi wangu manake tangu ni kiwa mtoto huwa nakunywa chai kila asubuhi na bila shaka ukinywa chai ukimaliza unajihisi vizuri unasikia akili yako imefunguka na unasikia kwamba mwili wako umechomeka chomeko unasikia joto joto na unajihisi tu vizuri chai nyangina mbona ipenda pia ni chai lakini ambao imeuka maziwa. Kwa hivo pia chai ya maziwa inakua chai tamu sana unakunywa, unajaza tumbo, unasikia vizuri na pia ina kuzadia kuchoma choma mwili, basi, chai bila shaka ni kinywaji ambacho na kichagua wakati wote na mara nyingi nakinywa wakati wa asubuhi.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo nipo nazo ni wakati ambapo nilikuwa nahudhuria, maonyesho, mbalimbali na mashindano hasa ya tamasha la muziki na vile vile tamasha la michezo ya kuigiza. Nilikuwa lazima niwepo katika matamasha hayo na mimi nilikuwa lazima nishindane. Na kweli ni kwamba, nilikuwa najipata katika sanaa tofauti, huwezi kunikosa katika michezo ya kuigiza, ungenipata katika mashairi, ungenipata katika kuimba, na vile vile ungenipata katika kusakata densi. Kwa hivyo, kunapokuwa na mashindano ya tamasha la mziki, busara, hangekosa. Lazima ningehudhuria, lazima ningeshindana, na lazima tungerejea nyumbani na tuzo. Pia, wakati wa michezo ya kuigiza, mimi nilikuwepo ndani ya michezo ya kuigiza, nilikuwa mmoja wa waigizaji, na kupitia sanaa hizi na matamasha haya, basi tulipata fursi ya kusafiri. Maanake matamasha haya hayafanywi shuleni, yanafanywa katika miji mikuu ya county na mkishinda mnasonga mbele na hadi mwishowe mnapata fursa ya kuja kuigiza maonyesho hayo jijini Nairobi na hata mnapata fursa ya ukelekea ikulu kuweza kumpatia matamasha hayo na kumuonyesha tamasha hilo rais wa nchi. Hatukupata fursa ya kushinda hadi kufika kuonyesha rais tamasha hilo letu la nchi Lakini nimeshinda tuzo kadha wa kadha na nafurahi sana ndiyo baadhi ya kumbukumbu mbazo Nazipenda sana nikikumbuka nasikia vizuri.

Chakula na chopenda kula jioni ni mchele na kuku. Bila shaka ni chakula ambacho na kipenda sana na mchele ni raisi kupika. Manake mimi ndio mpishi ambaye napika hapa nyumbani. Kwa ivo kitu ambacho ni raisi kupika, unaeka tu maji, unaongoja yachemke. Alafu unaweka mchele, unaingiza chumvi kidogo na mafuta. Alafu unaondoka, unasubiri vichemke, upunguze moto viive. Haugusi, hauendi kukoroga koroga, kwa ivo ni raisi sana. Alafu pia kuku napenda kupika kwa sababu kuku ni nyama nyepesi, ni nyama ambayo haichemki kwa mda mrefu. Unaichemsha kidogo tu na inaiva, unakaanga mwenyewe na unakula na mchele wako. Kwa ivo, hicho ni chakula ambacho nakipenda sana, kula usiku na nakula tu kidogo, alafu ni lale. Kwa hivyo nikipata fursa, lazima ninue mchele, lazima nikanunue kuku, nijenipike chakula hicho, nile mimi pamoja na familia yangu. Na pia familia yangu inapenda sana mchele, na pia familia yangu inapenda sana kula nyama ya kuku. Kwa hivyo tunafurahia kwa pamoja kula chakula hicho.

Wakati wa mpumziko, nina pokuwa kazini, mara nyingi huwa nashuka chini, mara ketupo orofa ya nne, kwa hivyo nashuka chini, natembea, natembea kidogo. Mana ke unapotembea, angalau unahisi unapumzika. Mana ke kukaa kwenye kompyuta siku nzima, ama asubuhi yote basi, huwa inachokesha sana. Kwa hivo nachukua fursa hiyo kutembea, natembea, natembea, napunguza mawazo yangu kichwani, nikimaliza kutembea pengine na angalia duka pale, nanua kitu kidogo, natafunatafuna, kujipatia nguvu. Ama nasonga mbele kuna sehemu ya matunda ambapo, nanua matunda, natafuna, natafuna kidogo ili nipigwe na upepo, nataka kidogo ni chomwe najua Manake unapokua afisini, hata jua, mara nyingine hujui likovipi Manake unaingia asubuhi kama jua, bado halijachomoza na unatoka usiku kama jua, ililishatua Kwa hivo mwili hata hupati fursa ya kuchomwa najua Kwa hivo hua natembea, angalau ni chomwe najua Alafu mara nyingine ni kichoka kabisa hua na lala na lala angalao nusu saa hivi.

Najilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao kwa kuhakikisha kwamba sifinyi finyi linki ambazo zinatumwa na watu ambao siwafahamu. Lazima niangalie jee, tovuti hii ni halali, tovuti hii inalengwa na walewa adukuzi ambao wanalenga kudukua mtandao yangu. Kwa hivyo lazima, nichunguze kwa undani kabla sijafinya hizo linki ndo nisiweze kudukuliwa na wadukuzi ambao wako katika mtandao. Kwa hivyo hivyo ndio njia moja kwa kisha kwamba najilinda ili nisiweze kudukuliwa. Wakando na hayo nahakikisha kwamba na weka nenosiri ambalo linanguvu ambalo si rahisi kujulikana ndio mtu asiweze kulidukua. Kwa hivyo nikieka nenosiri vizuri na linda akaunti zangu na siwezi kudukuliwa na sita vamiwa na wale wa vamizi wa mitandaoni ambao wanaingilia mitandao ya watu wanaingia ndani akaunti za watu. Kwa hivyo hivyo ndivyo baadhi ya vitu ambavyo huwa nafanya ili kuhakikisha kwamba najilinda vizuri kutokana na vitisho vya mtandao ambao vina tokea kila wakati.

Huwa najikinga na jua kali kwa kuhakikisha kwamba kila ninapotoka wakati wa jua kali navaa kofia. Siwezi toka kama najua natoka mwendo wa mchana kuanzia saa sita, saa saba, saa nane, hadi mwendo wa saa kumi unusu. Siwezi toka kama bado sijavaa kofia. Maanake kofia inanilinda uso wangu na pia inaniepusha na miale ile mikali ya jua. Na pia kitu kingine ambacho kinanisaidia ili niweze kujilinda vizuri. Nahakikisha kwamba napaka yale mafuta ambayo yananisaidia, kuniepusha na kunikinga na ile miale ya jua. Maanake unapojipaka basi hasa unapokuwa mahali kama vile pwani ambako kuna jua kali. Anapo ama unapoendea, ama unaposafiri na kuzuru maeneo kame hapa jijini ama nchini. Bila shaka ni lazima upake yale mafuta. Maanake bila hivo ngozi itaanza kutoka. Maanake umeungua, umeungua, umeungua. Alafu kitu kingine kukizidi kabisa, nabeba mwavuli. Mwavuli unasaidia sana kuweza kukukinga na ile miale ya jua. Kwa hivyo kama huna kofia, beba mwavuli unajikinga vizuri sana.

Na lenga kuwa muandishi bora zaidi katika kazi ambayo naifanya. Na lenga kuwa muandishi bora zaidi niweze kupata tuzo hapa nchini Kenya ya kuwa muandishi bora wa taarifa. Kwa hivo ninapoandika tarifa pale nafanya uchunguzi wangu vizuri, nafanya kazi yangu vizuri. Ndiposa niweze kuafikia ndoto yangu ya kuwa miongoni mwa wandishi bora hapa nchini. Kando na uandishi hua nafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba naweza kuboresha ule uwakilishi wangu wa taqrifa. Niweze kuwa jina tajika na niweze kuwa nimewekwa pamoja na wale bora kabisa katika tasnia hii ya wanahabari. Hususan katika uwasilishaji na vile vile kusoma tarifa za habari. Sio kwenye runinga peke yake, bali pia hadi kwenye redio. Kwa hivo ni mojaweko ya malengo yangu ambayo nikonayo kazini naelekea kila siku kazini lakini kila siku naweka juhudi ya kuweza kuboresha ile sanaa yangu ya uandishi, kuboresha sanaa yangu ya usomaji wa tarifa na mimi angalau katika siku za usoni niweze kuwa miongoni mwa wale ambao ni bora zaidi katika taifa hili la Kenya.

Mbinu yangu moja ya kuweza kuainisha kazi na vile vile maisha yangu wa kibinafsi na akisha kwamba nime weka utenganishi mzuri. Na tenganisha kuna wakati wa kazi na kuna wakati ya maisha yangu binafsi ambapo napatia mda familia yangu na wapendo wangu na marafikiza yangu. Kwa hivo katika juhudi za kufanya hivo wakati wa kazi basi na piga kazi na akisha kwamba ni metenga mda ambao na hitajika ilikuweza kufanya kazi. Ni hakikishe kwamba nime fanya kazi yale masaa ambayo yana hitajika kulingana na ule mkataba ambao nilitia saini na kampuni Lakini kando na hayo inapofika wakati wa mpumziko na hakisha kwamba na chukuwa mda huo ilikuweza kujumuika na familia yangu pamoja na marafiki zangu, pamoja na ndugu zangu Hivo vote neza kufifanya kama nitakuwa nimetenga nisha Yani unajua kwamba anapo kuambia njoo kazini na ni wakati wa mpumziko yako una mweleza tu upole kwamba sitaweza kwa sababu ni wakati ambapo nimelenga kuhakisha kwamba nimeshulikia mtoto wangu. Ama ikibidi sana utaenda kazini lakini unambia aku ongeze siku ya kuhakisha kwamba umepumzika na pia umepata fursa ya kujumuika na familia yako. Uweze kuburudika pamoja, kupumzika pamoja na kufurahia tu kwa pamoja.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Manaki kusema kweli, hua napenda sana kujua hisia za watu wengine kusiana ya jambo fulani ambalo limewekwa katika mtandao. Mara nyengine unohona tu kitu nicha kushangaza ama nicha kufurahisha. Ampacho kime kuwacha kinyo wasi. Kwevu unahingia katika maoni, uone, jee, watu waliotuma maoni munambatana hisia, jee, hisia zenu zinafanana. Jee kwa pamoja muona kwamba ili jambo la kushangaza ama ni jambo la kufurahisha Basi kitu cha kwanza hua nakimbia nyende niangalie katika maoni watu wanasema aje na nikiangalia maoni ya watu bila shaka hua nacheka sana manake hua yanachekesha hata zaidi mada nyingine pia inezo kuwa kwa mchandau kumekua kitu ambacho nitakukastirisha Kwa hivu nitaingia katika maoni kuona jee watu wamekasirika jinsi nilivu kasirika Jewa wahisi jinsi na vohisi Kwa hivu lazima nipitia le maoni nione kama kama bado tupo katika line moja Kwa hivu kusoma maoni Nimujawepo jambo mbalo napenda sana kufanya katika kila video, katika kila picture Ninapufungua hivu kitu cha kwanza Nilazima niende kwa maoni kuona maoni ya watu ingine.

Stadi muhimu ambayo inahitajika katika kazi yangu kwanza ni uandishi. Kwa hivyo kama unajitosa katika tasnia hio ya wanahabari na utakuwa sana katika pengine dawati la kimombo ama dawati la kiswahili ni vizuri sana kuboresha uandishi wako. Unaboresha uandishi wako kwa minajili ya kuandika tarifa ambazo zinaelekea katika vyombo vya habari. Sio kuandika kiswahili ambacho kinaenda kutumika katika lugha ya kawaida ama lugha nyingine. Yani ama katika sehemu nyingine. Kuna aina ya kiswahili ambacho kinahitajika katika kuandika taarifa za habari. Kwa hivo ili kunoga na uweze kuboresha study yako ni lazima uhakikishe kwamba unajiboresha katika uandishi wa lugha ya kiswahili. Ama unajiboresha katika uandishi waluga ya kimombo. Jambo lingine mbalo unaitaji kuwa stadi na kuboresha study yako zaidi ni katika uwasilishi ama usomaji wa taarifa za habari. Ni lazimu ukuwe na ule uwezo. Ukuwe unaweza kuzungumza vizuri, unatamka maneno vizuri. Upo na ile sauti ambayo inahitajika katika kuwasilisha tarifa za habari. Kwa hivo, ni lazima ujifundishe ufanye mafunzo kila wakati katika kufanya hivyo basi, ukifanya mazoezi bila shaka utaboreka na utaboresha stadi yako. Kwa hivo, stadi muhimu katika kazi moja ni uandishi wa habari na usomaji wa habari.

Napenda sana asali. Asali ni kitu ambacho hapa nchini kenya. Tunakiona kwamba ni chakula ambacho ni chenye afya ambacho kina kukinga na mambo mengi. Alafu, asali unaeza kuitumia kukufanya mambo mengi. Uneza kuitumia, kueka kwa chai, ususa kama hufai kula sukari. Pengine kuna hali ya afya mbayo inaleta changamoto. Kwa hivyo una ugonjwa kisukari, ukuna magonjwa yalimegina ambayo haya kuruhusu, kula sukari. Basi kwenye chai yako unaweka asali kwenye mkate unaweza kupaka siagi na uongeze asali Alafu pia mara nyingine tunakula asali kama unasikia koi na kuasha Unahisi kana kwambo unataka kukuhoa unakula asali basi nasaidia kunyosha na kufanya koi yako inalaimika na pia unapukua na homa Unaeka limau na asali na unakula na unajihisi vyema Kwa hivyo asali, tunaitumia kila wakati.

Binadamu wanapaswa kuwa na moyo wenye huruma, moyo mkunjufu kwa watu wengine. Manake ukweli ni kwamba, binadamu ama watu kwa ujumla, kila mtu anapitia wakati mgumu kwa njia moja ama nyingine. Kuna wengine wakona matatizo tofouti, tofouti ambayo, sisi wengine hatu yafahamu. Kwa hivyo, haina haja uwe mjeuri kwa mwenzako, haina haja umdharaumwenzako. Ni vizuri, sisi wote tuwe na moyo, mwenye huruma, moyo, wenye kupenda, na moyo mkunjufu ambao unapenda watu wote na unajali watu wote, na pia usipeleke hasira zako kwa watu ambaye humfahamu, usidharau mtu hivi hivi. Usimletee ujeuri mtu ambaye ghata hujui ana nini. Maanake ukweli ni kwamba, watu huku nje wanapitia magumu, watu huku nje wanapitia wakati mgumu katika maisha yao. Inaezakuwa ni ugonjwa, inaezakuwa ni uhaba wa fedha inezakuwa ni chuki baina ya familia, inezakuwa ni vitu vingi kifo huzuni tu tofauti tofauti. Kwa hivyo ni vizuri, tuwenahuruma kwa watu, hususan watu ambao hata huwafahamu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kandanda. Ni mpira ambao unapigwa kwa mguu, hapa kenya tunauita kandanda. Na bila shaka ni mchezo ambao ningependa sana kucheza. Sina ufahamu, lakini ninapouona wanapocheza, hua nafurahia sana. Hua naangalia mechi, sio kila wakati, lakini mara moja moja, naangalia mechi mbali mbali, na kusema kweli, napenda vile watu wanavyocheza. Ni mchezo ambao unafurahisha. Ni mchezo ambao ukianza kuuangalia hautaondoka. Unasubiri mpaka uishe. Manake unakutia moyo wasi wasi. Unataka tu kufuatilia ujue nani atakayefunga bao. Nani ambaye atafungwa mabao mengi zaidi. Unataka kuona ni mchezaji gani ni mbora katika kufunga mbao. Nani ni mbora katika kushika mbao. Nani bora katika kulinda ule lile goli ndio lisifungwe mabao. Kwa hivyo ni mchezo ambao huwa naufuatilia, sio kila wakati mara moja moja na ni mchezo ambao unafurahisha na ningependa sana kuujaribu siku moja.

Napenda zaidi kuandika badala ya kusoma. Kusema kweli uwa nahisi kwamba kuandika, kunafurahisha manake unaweza kuelezea yale yote yaliyo katika akili yako. Manake unajua mimi ni mwandishi, mwandishi pia wahabari. Na napenda sana kuandika. Kwa hivo muda mwingi, naona ni vizuri nikiandika ndo niweze kueleza yale yaliyo katika akili yangu ama niweze kueleza yale ambayo niliyaona. Tuseme inaeza kuwa ni taarifa, ningetaka sana kueleza yale ambayo nilishuhudia, ningetaka kueleza yale ambayo niliyaona. Kwa hivyo, kueleza kwangu ni kwa njia kuandika. Halafu baadaye, ninapomaliza kuandika naenda nazisoma ndio mtu aweze kusikia sauti yangu. Kwa hivyo, mimi mara nyingi naonelea kuandika ni raha. Unaandika, unaandika, mpaka mara ingine unasema, ee wacha nihariri, ndio nipunguze baadhi ya maneno manake nimeandika maneno mengi kupitiliza. Kwa hivyo kuandika ni kitu ambacho kinafurahisha. Kunakufanya akili yako inatulia, unaeza kuangazia kitu kimoja, kazi moja wakati moja. Na unaeza kukaa chini kimya na uandike pale taarifa yako. Ama chochote kile ambacho unakiandika.

Mimi nina kipawa cha kusakata densi. Ndicho baadhi ya vipawa ambavo niko navo, manake siyo usakataji densi tu ambao nafahamu kwa ndani. Bado mimi ni mwimbaji, bado mimi ni muigizaji, na pia nipo na talanta ya kuzungumza mbele ya watu. Kwa hivo ni mojawepo ya talanta ambazo niko nazo, lakini kipawa changu ni cha kusakata densi. Na kusema kweli nimeshashinda tuzo kutokana na usakataji densi. Nimeweza kuwadansia wasanii, nimeweza kusakata densi karika hafla na tamasha kubwa kubwa Nimeweza kusakatia densi rais wa taifa letu karika hafla ya taifa kuadhimisha miaka hamsini na nne Kwa hivo nimefurahia sana, nimeweza kuona mengi, nimeweza kushudia mengi na pia nimeweza kulipwa pesa kutokana na hiki kipawa changu cha kusakata densi Kwa hivo, hicho naeza sema ndicho kipawa changu kikubwa zaidi ambacho kinanifurahisha moyo, napenda sana kusakata densi, sana sana.

Napenda sana kula popcorn, manake ni tamu. Kuna aina tofauti. Kuna zile ambazo zimeekwa chumvi, kuna zile ambazo zimeekwa sukari, kuna zile ambazo zimeekwa sijui ni chokoleti, ama ni asali sielewe, lakini ni kujaribu tu zote. Kusema kweli ni chakula ambacho huwa ni kitamu, ambacho unakula tu kupoteza muda, manake hauli kushiba huwa zishibishi, unakula tu ukisubiri chakula, ama maraingine unakula ukitazama filamu, ama maraingine unakula, tu kama umeboeka, tu unasikia tu kutafuna kitu na hausikii njaa. Kwa hivyo, napenda sana kula popcorns, manake huwa naona ni tamu. Nitamu sana. Kwanza zikuwa zimeingia mafuta vizuri, zikuwa zimeingia chumvi vizuri, nazipenda. Hata apa nyumbani huwa nikielekea katika duka kuu, katika duka la jumla. Kwa hivyo, lazima ni nunue angaleo pakiti, ya hata kama nusu kilo, nije nayo nyumbani, na yieka pale. Kwa hivo kila napokaa, nikisikia nimetamani kula popcorn. Nachukua tu, naeka mafuto kwenye sufuria, na chumvi na naeka popcorn nafunika. Alafu zina pop natoa nakula.

Napenda sana kuskiliza miziki ya nyimbo za kiswahili kutoka Tanzania ya julikana kama bongo. Kuna wasanii pale wazungu ambao wana imba ama wasanii wazuri, wana imba nyimbo nzuri pale za kiswahili, nyimbo za mapenzi, nyimbo ambazo zinafurahisha. Unacheza tu pole pole ni mziki wa pole pole bila jasho. Kwa hivyo napenda sana kusikiliza nyimbo za bongo manake nyimbo nzuri za mapenzi, nyimbo ambazo tu zina kufurahisha moyo. Halafu si lazimu utingike kwa nguvu, ucheze kwa nguvu, unacheza tu pole pole, manake nyimbo zao huwa niza pole pole, unacheza tu pole pole, mziki bila jasho, kwa hivyo napenda sana nyimbo za bongo, halafu wasanii wa bongo wanajua kuandika nyimbo, ni wazuri kwa utunzi, yani wanajua kuandika mashairi, kwa hivyo wanapoimba hizi nyimbo zao, unasikia tu ni nyimbo nzuri, nyimbo ambazo zipo na ujumbe, inaweza kuwa ni ujumbe wa mapenzi inaweza kuwa ni ujumbe wowote Lakini huwa wameandika vizuri ni nyimbo nzuri kabisa Kwa hivyo napenda sana kusikiliza.

Napenda sana kupiga picha. Kusema kweli, ninapokwenda katika mkahawa, ninapokula kitu kitamu, napiga picha. Ninapokuwa nimejipamba uso na nahisi kwamba napendeza, napiga picha. Ninapokuwa natoka na nimeangalia nguo niliyovaa inavutia, napiga picha. Nikiangalia mtoto wangu akiwa anapendeza, napiga picha. Kwa hivo muda mwingi najipata tu napiga picha napiga picha Maanake napenda kupiga picha vitu ambavyo napitia, Ndio nieke katika kumbukumbu kwenye simu yangu maanake ukweli ni kwamba picha hizi huwa nakaa Naangalia picha za juzi, picha za mwaka jana, picha za mwezi uliopita na nafurahia sana maanake nafurahi kwamba niliweza kuweka hiyo kumbukumbu na naeza rudi niende niangalie nione hiyo siku nilivaa vipi nilipendeza kiasi gani. Mapambo yangu ilikuwa ya kupendeza. Kile chakula nilichokula kilikuwa kitamu kiasi gani. Na haya yote naeza kuyafikia kama napigia picha na naweka kumbu kumbu katika simu yangu. Ama naweka kwenye mtandao.

Ushauri ambao nigempa mtu ambaye ananza kufanya kazi, ningemwabia kwamba lazimu ujikaze, usiwe mtu mvivu, lazima ujikaze, ujitolee kufanya kazi. Usisubiri kutumwa kila wakati, unajitolea, ufanye kazi na uwe mchapa kazi. Maanake unapokua mtu mvivu, hiyo ndio itakayo kuwa sifa yako. Kila wakati tukizungumza, tutasema yule, yule ni mvivu. Hata miaka miwili ijayo, bado tutasema, ah, yule mfanyi kazi mvivu. Kwa ivo ni vizuri ukuwe mchapa kazi. Ufanye kazi kwa bidii. Ndiyo mtu ama watu wote katika kampuni wajue kwamba yule pale ni mchapa kazi. Anafanya kazi sana kwa bidii. Ndo hata siku nyingine tukienda uko nje na tupate fursa tuambiwe, tunatafuta mtu flani ambaye hivyo natajiriba hii, ako na ujuzi kama huo na tukipata kwamba wewe una huo ujuzi na wewe ni mchapa kazi. Bila shaka tutapea na jina lako, ili uweze kupanda ngazi, uwendo kufanya kazi sehemu nyingine. Kwa hivo, uvivu achana nao kabisa, uwe mfanyi kazi, mchapa kazi, ambaye anajitolea na anajikaza, anafanya kazi kwa bidii.

Kusema kweli sipendi kutembea kwa miguu, lakini nitatembea kwa migu kama inanibidi, kama inanilazimu. Kwa mfano, huwa nahakikisha kwamba natembea angalau kwa nusu saa kwa siku. Kwa hivyo, kama bado sijafikisha nusu saa kwa hiyo siku, itabidi nitembee ili nifikishe hiyo nambari. Lakini kama si lazima, maranyingi utanipata nimepanda pikipiki, kuelekea sokoni, kuelekea mahalipopote ambapo naenda. Maana yake sipendi kutembea, nahisi kutembea kuna chokesha, miguu yangu itaniuma, sipendi tu kutembea. Naonelea heri nipande gari, ama nipande pikipiki, ndio niweza kufika ninakokwenda haraka. Lakini, hata nikisema hivyo, hua lazima nihakikishe kwamba nimetembea kwa siku. Maanake, nijuhudi tu zakuhakikisha kwamba na linda afya yangu, na pia nahakikisha kwamba angalau mwili una uthibiti nisiwe na unene kupitakiasi. Siko hivo. Mara nyingine huwanatembea. Nikutembea tu kule ambako kumeni lazimu. Lazima nitembee ndio angalau nifikishe nusu saa kwa siku. Hivyo tu.

Huwa napenda zaidi kusafiri kwa kutumia GPS manake. Ukitumia GPS inakuzaidia kufika sehemu ambayo unaenda bila kukosea. Kusema kweli GPS huwa haikosei sana. Kwa hivo inakuelekeza vizuri inakufikisha pahali ambapo unaenda. Kwa hivo siku zote mimi nichagua kutumia hiyo GPS ndo nifikishe pahali ambapo naenda kuliko kutumia ramani. Maanake ramani, hautakuwa na uhakika kwamba itakufikisha pale ambapo unataka kwenda na ikufikishe hasa hususan pahala maalum. Lakini GPS inakusafirisha na inakuonyesha pahala maalum maanake inaufahamu kwamba unaenda wapi na inakupeleka vizuri na utafika pale ambapo unakoenda.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyekundu. Huwa ni rangi ambayo naipenda sana. Halafu pia rangi nyekundu kusema kweli ni rangi ya mapenzi. Manake hata ile siku ya kusherehekea siku ya wapendanao ya Valentino. Kila mtu anavaa rangi nyekundu. Kwa hivo rangi nyekundu ama kweli ni rangi ya mapenzi. Na niko na vitu vingi sana ambayo vipo rangi nyekundu. Niko na marinda mengi zaidi ambayo yapo rangi nyekundu. Nipona viatu ambayo ni vyekundu na vibeti ambayo ni vyekundu. Kusema ukweli hata mara nyengine huwa najikumbusha najiambia usijaribu kununuwa rinda lengine lekundu manake hata huwa sikumbuki. Nikifika nyumbani ndo nagundua kwamba haiya niko na marinda mengi zaidi. Kwa hivo marinda mekundu ni nayo mengi zaidi na napenda sana rangi nyekundu manake naona nikivaa nguo ambayo ni nyekundu inafanya uso wangu, mwili wangu unakaa vizuri na pia inanifana najihisi vizuri sana. Rangi hii naiona mara nyingi, kwa kila kitu, unapoelekea dukani kuna vitu vingi vyekundu. Unapotembea, kuna vitu vingi vyekundu. Mauwa mekundu, vyatu vyekundu, kuna vitu vingi vyekundu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwengine ni kuwa unahitaji kujipenda, unahitaji kujijali, lakini cha mno jipende. Manake kusema kweli ni ushauri ambao watu wengi hawaupati, ni ushauri ambao watu wengi hawaufahamu. Unapata kila mtu anajikaza kupenda mtu mwengine kila siku, kila mtu wanajali watu wengine, familia yao, wapendwa wao, watoto wao, lakini wanasahau kujijali wao binafsi. Kwa hivyo, ukipata fursa ya kukumbusha mtu unamkumbusha tu kwamba ni vizuri ujipende binafsi, ni vizuri ujijali binafsi. Manake, hakuna mtu mwengine ambaye anakuja kukujali na kukupenda zaidi. Ni wewe binafsi ujipende. Ukijipenda zaidi na ukijijali zaidi basi unakuwa na kikapu ama kikombe ambacho kimejaa ambacho unaweza hata kugawia watu wengine. Kwa hivyo, huo ndo shauri ambu ningeza kumpatia mtu mwingine ambae ntamuona hivi sasa, ambae pia naeza kujiambia mimi binafsi kwamba jipende zaidi, jijali zaidi.

Kitu ambacho napenda kufanya zaidi na familia yangu ni kupika pamoja na kula pamoja. Kwa hivyo, kwa mfano kama kuna kitu ambacho tumekiona katika mtandao na tungependa kukipika hapa nyumbani, tuone jinsi kitakavyotokea, huwa nahakikisha kwamba najumuisha kila mtu familia yangu. Kila mtu nampatia jukumu, ndio kwa pamoja tuweze kupika hicho kitu, alafu tuone jinsi kitakavyotokea, kikitokea vizuri bila shaka tunajipongeza sisi wote, kikitokea vibaya tunajikumbusha kwamba kuna kesho, lazima tufanye vizuri ili kuweza kuboresha hicho kitu kiwe kizuri hata zaidi. Kwa hivo kupika, pamoja na kula na familia yangu ni kitu ambacho napenda kufanya sana, manake kinatusaidia pia kuweka kumbukumbu nzuri. Mtoto atakumbuka kwamba, bas tulipika na mamangu hiki kitu na kilitokea vizuri. Na pia watoto wanapata kujifunza mengi, hususan kuhusiana na upishi na mambo mengine.

Ili niweze kushughulikia muda wangu kazini huws nahakikisha kwamba na jipanga. Ni vizuri kujipanga, ujue kwamba nikiingia naanza kufanya hiki kiki na hiki, nihakikishe kufikia muda huu nimetamatisha. Nikfikia muda huu nianze kufanya hiki kitu kingine, nijipange nitumie karibu saa zima, ama masaa mawili, nikimaliza, basi, naanza hili jambo lingine. Manake usipo jipanga kidogo unaweza kuchanganyikiwa na mambo yanaeza kuwa mengi na ushindwe kufanikisha jukumu lako lavsiku. Kwa hivyo cha muhimu ni kupanga. Unapanga muda wako kuanzia asubuhi kwamba muda huu nitafanya hiki, muda huu nitafanya hiki, muda hu nitachukua mapumziko, muda huu ntarejea kutoka kwa mapumziko, nifanye hiki, nifanye hiki. Halafu nikimaliza nitakuwa naelekea nyumbani kwa hivo ndivo ambavyo mimi huwa nahakikisha kwamba nafanikisha na nashughlikia muda wangu kazini manake huwa najipanga najua kwamba nafaa kitu kipi wakati upi nafanya jambo lipi wakati gani halafu basi namaliza kazi yangu kwa muda ambao unafaa.

Huwa napendelea viatu ambavyo vipo wazi, ambao na manisha na ingiza tuivi mguu na vidole vyangu vipo nje, vile vile kisigino kipo nje. Kando na kiatu ambacho kipo wazi, huwa napendelea kiatu ambacho kiko juju kidogo, kiatu kisikuwecha chini chini. Kwa hivo napenda kiatu ambacho kipo wazi, nikingiza mguu vidole vipo nje, visigino pia vipo nje, na viatu hivyo bado, huwa vipo juu juu. Manake ni kiwa juju kwanza, inanifana nakuwa mrefu, najisi vizuri, yetu kingine inanifana natembea vizuri. Manake ni kikanyaga chini kabisa na wayo wangu, bila shaka nasikia mguu wangu ni kana kwamba unaniuma. Kwevu kiatu kikinuka juu kidogo basi nakuwa sawa, natembea vizuri, na hivo ndivo viyatu ambavyo mii binafsi nikipewa fursa ningechagua viyatu ambavyo vipo wazi na viyatu ambavyo viko jujuu kidogo.

Huwa najistawisha wakati walikizo kwanza kwa kuhakikisha kwamba ni miepumzika vya kutosha. Manake wakati walikizo ni wakati wakupumzika vizuri ni wakati wakujumuika na rafikizako, wakati wakujumuika na marafikizako. Lakini chamno wakati walikizo ni kupumzika. Na pia wakati walikizo unaeza kujifunza vitu viwili vitatu ambavyo ulikua huja pata first fursa ya kujifundisha, unaeza jifundisha uweze kupata ujuzi hapa kule. Kwa hivyo ni vizuri kutumia mda huo kidogo tu kueza kujipatia ujuzi wa jambo fulani. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kujumuika na familia, na marafiki. Kitu cha pili ni kupumzika. Manake ulichukua likizo kwa lengo kuu ambalo ni kupumzika. Kwa hivyo kupumzika ni muhimu. Alafu kitu cha tatu basi, unaeza kutumia mda wako wa likizo ili uweze kujiboresha kwa kujifundisha ujuzi moja au mwengine ili kueza kuboresha tu ile kazi ambayo unaifanya.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii na mitandao hii naitumia; moja, kufanya kazi zileza mitandaoni. Pili, huwa natumia mitandao hii kujiburudisha tu Maanake nipo katika mitandao mbalimbali. Nipo katika mtandao wa Facebook, nipo katika mitandao wa X, nipo TikTok, nipo katika mtandao pia wa Instagram. Na kupitia mitandao hii basi napata fursa ya kucheka na kuburudika maanake kuna maudhui mbalimbali ambayo yanachapishwa na wale wa ubunifu wa maudhui na bila shaka wanaweka video pale, picha, wengine wanaweka maandishi. Ambayo tunasoma, tunacheka, mara nyingine tunahuzunika pamoja, mara nyigine tunaelekea katika sherehe tofauti za harusi ambapo tunaziona kupitia kwa mitandao ya kijamii pale tunawasherehekea watu ambao wameafikia malengo mbalimbali kama vile kufuzu katika chuo kikuu na vile vyote tunaviona katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo mara nyingi, nipo hapo kuweza kuangalia tu yanayojiri na watu tofauti kote nchini tu, familia, marafiki na watu ambao hata siwajui.

Huwa napumzika kwanza, nikifika nyumbani naoga, nikishaoga, nabadilisha nguo, najipaka mafuta, alafu na keti chini napumzika. Naeza keti kwa kiti, alafu nitafute kiti kingine kidogo nieke kwenye miguu, nipumzike, huku nikiangaliangalia tu mitandao ya kijamii katika simu yangu. Na njia ingine ya kupumzika, huwa naingia naoga nikimaliza nalala kitandani. Unalala tu usingizi mzito inakusaidia kupumzika alafu ukiamka unajihisi kwamba uko sawa nahisi ni kana kwamba Umejistawisha Kwa hivyo hivyo ndo vitu ambavo huwa nafanya kuhakikisha kwamba napumzika hasa baada ya siku ndefu ambao nimekua kazini, nimekua napilka-pilka za hapa na pale, kuzunguka huku na kule Kwa hivyo kufika nyumbani Unapata tu fursa ya kukaa chini na kupumzika.

Huwa na hifadhi pesa kupitia njia za mtandao kwa sababu hapa Kenya huwa tupo na mfumo ambao tunatumia kutuma pesa na kutoa na pia hapo hapo ndani kuna mfumo wa kuhifadhi pesa. Kwa hivyo huwa nahifadhi pesa ndani ya mfumo huo. Kando na hayo nahifadhi pesa kwenye benki, manake benki aaaa pia ni mahali kwengine salama ambapo unaeza kuhifadhi pesa zako pale. Kwa hivyo huwa naifazi pesa zangu katika banki. Halafu pia mara nyengine huwa nanunuwa kile kibengi, kile cha chuma ambacho unaeka ndani ya nyumba, alafu unaingiza mashilingi pale mara ingine unaeka noti, hizo pesa huwa baadaye nazifungua natoa ikifika mwisho wa mwaka na kuwa na pesa nyingi za kwenda kutumia kujivinjari kwa hivo huwa naeka pesa katika mfumo wa simu, mara ingine naifadhi pesa katika benki na pia nahifadhi pesa katika kibenki cha nyumbani. Yani hicho ni kikebe hivi cha chuma ambapo unaeka tu pesa, halafu hizo pesa unazifungua, unazitumia mwisho wa mwaka.

Tatizo napo tokea, kitu cha kwanza ni kwa kisha kwamba unilitatua tatizo hilo. Kwa hivyo, hali napo tokea, changamoto metokea, tatizo limetokea. Kwa hivyo, tunasuluhisha kwanza. Tukimaliza kusuluhisha. Sasa ndiyo badae tunakaa chini tuulizane maswali. Kwanini tatizo hili limetokea? Lilitokea vipi? Je, kuna mtu ambaye alikosa kufanya wajibu wake, ndiposa tatizo hili likatokea. Kwa hivyo yale maswali muhimu ya naulizwa, hili kufanya uchunguzi kufahamu tatizo hili lilitokea wapi, na pia kuchunguza kwa undani, kujua kwamba tatizo kama hili li natokea kutokana na hili, kwa hivyo tunaeka juhudi pale kwa kisha wamba tunazuia tatizo tena kutokea. Kwa hivyo tunasuluhisha kwanza, tukimaliza kushuluhisha ndo badae tunakaa chini kujua tatizo likuwa api, halafu tukishaju ratizo likuwa api, tunaeka juhudi, za kwa kisha kwamba tatizo hilo halitokei tena wakati mwingine.

Ni vigumu sana kuishi bila teknolojia. Kusema kweli, iyo siku ambayo nitaishi bila teknolojia kuanzia asubuhi hadi jioni, nitasumbuka sana. Nitateseka na pia naamini kwamba nitaboeka kwa kiasi kikubwa. Manake nimezoea sana kukuwa kwa simu yangu, kuangalia mifumo mbalimbali ya teknolojia, kujiburudisha, kucheka, kufanya kazi. Na pia nimezoea kutumia runinga, kuweka mziki, kusakata densi, kutazama filamu. Yaani kuna vitu vingi sana ambavo unaeza kutumia katika simu yako, katika kipakatilishi chako, katika runinga yako Sasa nakaa hivi nafikiria, je, siku moja hivi vitu vyote haviko itakuaje. Kusema kweli itakuwa vigumu sana, sijui kwamba itakuaje, ntateseka sana. Kwa hivo, sijui itakuwaje, sitaweza, itakuwa vigumu sana, nitakuwa na wakati mgumu sana, manake nitakuwa nasumbuka akili, nikijiuliza, nifanye nini sasa, nisome kitabu, nilale, nifanye mazoezi, yaani kuna vitu vingi sana nitata kujiuliza, lakini nitaboeka sana.

Huwa natazama video nyingi karika mtandao wa TikTok. Manake huko wa kuna video zote kusiana na kila kitu ambacho kinatokia ulimenguni. Ukweli ni kwamba mambo mengi ambao huwa yanatokia, huwa yanatokea kwenye vongi habari, lakini pia kabla hata hafiki kwenye vongi habari, huwa yamesha tokea karika mtandao wa TikTok. Kuna picha za moja kwa moja. Kama kuna mashambulizi mahali, kuna mawaji mahali, pengine ndege miangu, kama kuna ajali mbaya watu wamefariki. Video hizo wazinachapishwa mara kwanza katika mtandao wa tiktok Kwa hivo mara nyingi na watazama video kule Alafu kama nataka kutazama video kwa kina Nataka kutazama video kwa hali ya urefu basi Natembelea mtandao wa youtube Manake pale unapata video ambazo zimechapishwa kwa urefu Kwa undani unapata video kwa kina Kwa hivo video fupifupi natazama katika mtandao wa tiktok halafu zile video ndefu nailekea katika mtandao wa youtube na zitazamia kule na naweza kuwelewa yale ambayo yanatokea ya ulimu nguuni.

Napenda kuongea. Maanake mimi ni mzungumzaji. Napenda kuzungumza. Kwa hivyo nikiongea, napata fursa ya kujieleza kwa undani, napata fursa ya kujieleza kwa kina. Ikilinganishwa na kuandika. Kuandika mara nyingi ukiandika vitu virefu mtu anaboeka kusoma ama mtu anachoka kwa kusoma. Kwa hivyo, mara nyingi napendelea niongee, maanake nikiongea ni rahisi. Unajua hata mara nyingine huwa naweza kuwa naandika ujumbe mfupi kumtumia rafiki yangu, ama hata familia yangu. Naandika, naandika alafu nafuta yote, nachukua tu simu na napigia, ndio niweze kuzungumza. Maanake naona nikizungumza, naweza kusema kila kitu ambacho kiko moyoni na naelezea vizuri, na naeza kuelezea kwa undani. Ningekua naandika kuna vitu vingine ningeondoa kwa sababu kuandika mara nyingine haitumi ujumbe vile inavofaa. Kuna vitu vingine vitasahaulika. Lakini kuzungumza ni vizuri zaidi alafu pia ukizungumza ama kuongea unapata majibu ya hapo hapo kuliko kuandika unangoja mtu aandike ndio arudishe. Kuongea tunajibizana tunaongea.

Napenda sana kuwasiliana na watu kwa njia ya simu, maanake wanaona kwamba napitisha ujumbe na unapitisha ujumbe wakati unaofaa, wakati ambao ni wa haraka pia, kuliko kwenda kutafutana kuweza kuwasiliana ana kwa ana. Kwa sababu kwasiliana ana kwa ana mnapoteza muda, mnapoteza nguvu. Kwa hivyo ni vizuri tu kuchukua simu na kwasiliana na mtu kupitia kwa simu, ujumbe unafika na uzuri ujumbe unafika kwa wakati unaofaa, unafika kwa haraka. Na pia, unapowasiliana na mtu kwa simu, pia unapata majibu kwa haraka. Maanake mtu anakujibu papo hapo, si kitu cha kusubiria, kwenda kuona mtu ndo uweze kumuelezea. Kwa hivo, jinsi ambavyo napendelea kuzungumza na watu, napenda kuzungumza na watu, ama kuwasiliana na watu kwa kutumia simu ya mkononi. Nawapigia tu, nawaeleza kitu ambacho nahitaji, na bila shaka napata jibu maramoja. Naeza kuelewa kitu kipi ambacho kitafanyika.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naisherekea kwanza kwa kuhakikisha kwamba nakula chakula katika mkahawa ninaoupenda, nakula chakula kitamu na kizuri, naongezea kinywaji ambacho huwa sinywi kila siku. Halafu kando na hayo nahakikisha kwamba kuna keki ambayo nakata, pamuja na marafikizangu, pamoja na wapendwa wangu na watoto wangu. Halafu kitu kingine huwa nahakikisha kwamba na jinulia zawadi binafsi ili tu kufurahia. Na pia, nasubiri zawadi kutoka kwa watu wengine. Alafu pia nachukua fursa hiyo kukutana na wapendwa wangu, rafikizangu, kuweza kusherekea pamoja nao. Hiyo keki nahakikisha tunakata pamoja nao, tunakula pamoja, tunasherekea, tunacheka. Kwa hivo hiyo ndo siku yangu ya kuzaliwa. Ni lazima kuwe na mapochopocho, nile vizuri, lazima nikate keki, na lazima ni jumuike pamoja na marafikizangu, na lazima ni jinunulie zawadi kwa mwezi huo. Kwa siku hiyo ambayo ni siku yangu ya kuzaliwa.